Kwa upande wangu nikizungumzia matunda ambayo yanasemekana kuwa mazuri kwa mwili nafikiria matunda kama ndizi, machungwa, maembe, mapera, mapapai, parachichi na tikiti maji kila tunda lina faida zake na mimi naamini ni vizuri mtu kuwa na matunda katika chakula chake mara kwa mara baada ya kutegemea aina moja ya chakula kwa mfano ndizi ni miongoni mwa matunda ambayo napenda kwa sababu ni rahisi kukula na yanahitaji maandalizi mengi unaeza kuichukua tu ukaimenya na kula pia ni rahisi kubeba ukiwa umeenda mahali fulani ndizi huwa nzuri hasa wakati mtu anahitaji kitu cha haraka cha kula asubuhi au wakati wa mchano machungwa nayo ni matunda ninayo yaona kuwa mazuri kwa sababu yana juisi nyingi na yana ladha nzuri mara nyingi napenda kuyala yakiwa freshi, pia harufu na ladha yake huwa inafanya mtu ajiskie vizuri. Hasaa, wakati wa joto, kuna watu hupenda kuyatengeneza kuwa juisi, lakini mimi naona kula tunda lenyewe ni vizuri kwa sababu unapata pia sehemu nyingine za tunda. Mango au embe pia ni moja ya matunda ninayopenda sana. Embe likiwa limeiva vizuri huwa tamu na lenya harufu mzuri. Wakati wa msimu wa maembe huwa ni rahisi kupata mingi na watu wanaweza kuyala kama yalivyo na kuyatumia katika kutengueza juisi. Kwangu embe ni moja ya matunda ambayo yanaweza kufanya mtu afurahie kula matunda bila hata kulazimishwa. Papai pia ni tunda ambalo watu wengi huliona kuwa nzuri kwa mwili. Inaweza kuliwa asubuhi au wakati mwingine baada ya chakula. Mimi nadhani ni vizuri mtu kubadilisha aina ya matunda anayokula ili apate virutubishi mbali mbali. Parachichi ni tofauti kidogo kwa sababu haina utamu kama matunda mwingine lakini bado ni tunda muhimu watu wengi hulila pamoja na chakula kama mkate ugali na chakula kingine mimi napenda parachichi kama kwa sababu lina shibisho na linaweza kuwa sahemu ya mulo badala ya kula peke yake. Tikitimaji nalo ni tunda nzuri sana hasa wakati wa joto lina majimengi na hiyo linakua rahisi kula wakati mtu au kiuu au anataka kitu chepesi. Ukiwa umechoka na au umetoka kufanya shughuli, kipande cha tikitimaji baridi kinaweza kukufanya, ujiskie vizuri sana. Mapera pia yana nafasi yake. Kuna watu wanapenda kula mapera yakiwa mabichi kidogo na wengine wanapenda yakiwa yameiva. Mi nadhani uzuri wa matunda ni kwamba kuna aina nyingi sana kwa hiyo mtu anaeza kuchagua kulingana na ladha yake kwa ujumla mimi sidhani kama mtu anapaswa kula matunda kwa sababu tu amesikia kwamba ni mazuri kwa mwili ni vizuri pia kuwa na mlo wenye uwiano kunywa maji ya kutosha na kula aina mbalimbali za vyakula matunda ni sehemu moja ya lishe nzuri pia ni vizuri kula matunda freshi badala ya kutegemea sana juisi zilizo ongezwa sukari kitu kingine ninachopenda kuhusu matunda ni kwamba mengi yanaeza kuliwa bila kupikwa hii inafanya yawe rahisi sana unaeza kuwa na ndizi chungwa au embe nyumbani na kula wakati wowote unapohitaji kitu kidogo huitaji kutumia muda mwingi jikoni kwa hivyo nikitakiwa kutaja matunda ninayo yaona kuwa mazuri kwa mwili ningesema ndizi machungwa, maembe, mapapai, mapera, parachichi na tikitimaji ni mifano mizuri lakini jambo muhimu zaidi kwangu ni kutokula aina moja tu ni vizuri kubadilisha matunda na kufanya sehemu ya mulo wa kawaida kwa njia hiyo mtu anaeza kufurahia ladha tofauti huku akipata virutubishi mbali mbali vinavyo patikana kwenye matunda.

Chai na kahawa vina nafasi kubwa katika maisha ya watu. Hasa hapa nchini. Kwa upande wangu, chai huwa ni sehemu ya kawaida ya kifungua kinywa na wakati mwingine hunisaidia kupumzika jioni. Kahawa nayo ni sehemu mzuri kwa kunipa nguvu na kunifanya niwe macho. Asa ninapokuwa na kazi au masomo mengi. Pia vinywaji hivi hutumika wakati wa kukutana na wageni au kuzungumza na familia. Kwa hiyo, si vinywaji tu bali pia. Ni sehemu ya maisha na utamaduni wetu.

Kwetu Kenya, apps kama Uber, Bolt na Little Cub, hutumika sana wakati wa usafiri. Huku Glovo na Bolt Food zikiwa maarufu kwa kuagiza chakula na bidhaa. Zimebadilisha maisha kwa kufanya usafiri na uletaji kuwa rahisi na wa haraka. Badala ya kusimama barabarani kutafuta gari au kuenda dukani. Unaeza kutumia simu kuekea eneo lako na kuagiza huduma pia unaeza kuona bei na kufuatilia safari au order yako. Kwa upande wangu, hii imeokoa muda na kufanya mambo ya kila siku kuwa rahisi zaidi.

Bei za zamani ambazo zingewashangaza vijana wa leo ni hasaa za vitu kawaida kama chakula usafiri na nyumba kwa mfano zamani unaeza kununua chakula au bidhaa fulani kwa pesa kidogo sana ukilinganisha na bei za sasa usafiri nao ulikuwa bei nafuu na kodi ya nyumba ikuwa juu kama ilivyo leo katika maeneo mengi vijana wakisikia kwamba baadhi ya vitu ilivyo nunuliwa kwa shilingi chache tu wanaeza kushangaa sana sababu leo garama ya maisha imeongezeka.

Mikutano ya kijiji ni muhimu kwa sababu huwa inawapa watu nafasi ya kujadili mambo yanayohusu jamii yao. Kwa mfano, wanaweza kuzungumzia usafi, usalama, barabara, maji, umeme au miradi ya maendeleo. Mara nyingi, viongozi wa eneo huongoza mikutano hio. Huku wananchi wa kitoa maoni na napendekeza yao. Kwa upande wangu, ninaona mikutano kama hii ni muhimu kwa sababu inasaidia watu kuelewana. Kutatua matatizo pamoja na kujuwa kinacho endelea katika eneo lao.

Safari ambayo haikuenda vizuri ilikuwa wakati nilisafiri na kulikuwa na mvua nyingi na barabara ilikuwa na matope tulichelewa kufika kwa sababu gari lilikuwa likitembea polepole na wakati mwingine iliteleza kidogo nilikuwa na wasiwasi lakini dereva aliendesha kwa uangalifu na akukimbiza gari hatimaye tulifika salama ingawa tulifika tukiwa tumechelewa Safari hiyo ilinifundisha kuwa ni bora kuchukua tahadhari na kuvumilia kuliko kuhatarisha maisha kwa sababu ya haraka.

Chakula cha bei nafuu cha barabarani nachokipenda ni viazi karai hasa vinapopikwa vimepikwa vizuri na vikiwa na vinugo kiasi hupenda kwa sababu vinashibisha na kwa kawaida havighalimu pesa nyingi wakati mwingine napenda pia kuangazia mayai au kachumbari tegemea na kile kilichopo kwa mtu ambaye yuko safarini au hana muda wa kukaa hotelini chakula cha barabarani rahisi sana.

Najiona kama mtu mbunifu hasaa ninapokuwa nachora. Kubuni vitu au kutafuta njia tofauti za kutatua tatizo sipendi kufanya kitu kila kitu kwa njia moja tu huwa napenda kujaribu mawazo mapia na kuona matokeo yake pia ubunifu hunisaidia katika masomo na shuguli kila siku kwa sababu wakati mwingine unaitaji kufikiria nje ya kawaida ili kupata solution kwangu ubunifu si kuchora tu bali naweza kugeuza wazo kuwa kitu cha maana.

Kwa kiswahili kuna njia nyingi za kuagana kulingana na mazingira unaweza kusema kwaheri ikiwa ni kuagana na kwa ujumla au tutaonana unapoa maanisha kwamba mtakutana tena pia kuna tuonane baadae tutaonana kesho safari njema na uwe na siku njema kwa watu wa karibu unaweza kusema kaa salama au tutaongea baadae maneno haya hutusaidia kuagana kwa heshima na kuonyesha kwamba tunajali mtu anayemuacha.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye ninaweza kuzungumza naye kwa uhuru bila kuogopa kuhukumiwa ni mtu mwenye heshima mcheshi na anayejali wengine tunapenda kuzungumza kuhusu maisha, kazi na mambo ya kila siku na wakati mwingine tunataniana kitu ninachotamani zaidi ni kwamba tunaaminiana.

Ninahakikisha maji ya kunywa ni safi kwa kuyakunywa kutoka chanzo salama na kuyaweka kwenye chombo safi kilicho funikwa. Ikiwa nina mashaka kuhusu usalama wake, huwa na yachemsha au kutumia maji nyingine ya kuyatibu kabla ya kunywa. Pia ninaepuka kueka mikono.

Ndivyo nafukiria watu wanaweza kubadilika kutokana na uzoefu mazingira na mambo wanayopitia maishani kwa mfano mtu anaweza kuwa na tabia ya kukasirika haraka lakini akijifunza kudhibiti anaweza kubadilika na mtu na kuwa mtulivu zaidi pia majukumu na changamato zinaweza kumfanya mtu awe kwenye kuwajibika kama jo.

Siku yangu ya kawaida huanza asubuhi kwa kuamka na kujiandaa kwa shughuli za siku. Baada ya hapo, huwa naanza kazi au majukumu yangu ya kuendelea hadi wakati wa chakula cha mchana. Mchana napenda kuchukua mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kazi. Jioni nikimaliza shughuli hurudi nyumbani.

Kifaa cha jikoni ambacho siwezi kukosa ni jiko jiko ni muhimu kwa sababu linanisaidia kupika chakula kama ugali wali mboga na nyama pia napenda kuwa na sufuria kisu na kijiko kwa sababu vinatumika karibu kila siku kwa ujumla vifaa hivyo hurahisisha sana maandalizi ya chakula nyumbani.

Hapana kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Nilihamia sehemu nyingine kwa sababu ya masomo, kazi au sababu ya kifamilia. Ingawa nimezoea ninapoishi sasa bado nakumbuka kusana sehemu nilikozaliwa kwa sababu ni mahali nilipokulia na niina kumbukumbu nyingi za utotoni. Na ninapenda.

Ndivi hivi, napenda bustani ya mboga nyumbani kwa sababu inanisaidia kupata mboga safi kwa matumizi ya kila siku. Ningependa kupanda kama sukuma, spinachi, nyanya na vitunguu. Pia bustani ni njia nzuri ya kutumia nafasi ndogo na kupunguza gharama ya kununua mboga kila mara. Zaidi ya hapo.

Safari ndefu kwa basi inaweza kuwa ya kuchosha lakini pia inaweza kuwa ya kufurahisha kwa mfano inaweza kuandoka asubuhi na kusafiri kwa saa nyingi ukipitia ma mji mji na maeneo mbalimbali njiani basi inaweza kusimama kwenye vituo ili abiria wapumzike wale.

Nikimpa mtu maelekezo kwanza na muuliza anataka kwenda wapi na anatokea upande gani kisha na mwelezea njia kwa kutumia maeneo yanayoweza kuyatambua kwa barabara, shule, kanisa, soko au kituo cha basi kwa mfano naweza kusema nenda moja kwa moja hadi kwenye soko kisha geuka kushota baada ya kituo cha basi ikiwa eneo ni gumu.

Kama ningekuwa na nafasi ya kukutana na mtu ambaye hayupo tena ningependa kukutana na Nelson Mandela. Ningependa kumuuliza kuhusu maisha yake changamoto alizopitia na jinsi alivyoweza kuvumilia miaka mingi ya matatizo bila kukata tamaa pia ningependa kujua alijifinza nini kuhusu uongozi.

Ndio, makabila mbalimbali yanaishi pamoja katika eneo hilo, watu wanatoka sehemu tofauti za Kenya lakini wanaishi na kufanya kazi pamoja bila tatizo kubwa nashirikiana katika biashara, kazi, shule na shughuli za kijamii pia ni kawaida watu kujifunza lugha na mila za wengine nadhani kuishi pamoja na kusaidiana.

Data muhimi naieka kwenye simu yangu na pia kwenye huduma za kuhifadhi mtandaoni kama google drive kwa taarifa muhimu sana ni vizuri kuwa na nakala zaidi ya moja iliisipoter simu ikiharibika au kupotea pia ni muhimi kutumia ni nenosiri ni mara na kuwezesha udibitaji wa hatua.

Katika eneo letu mito na madaraje ambayo ni muhimu kwa usafiri na maisha ya kila siku mito hutumika pia kwa shughuli kama kilimo na wakati mwingine kutoa maji madaraja husaidia watu kuvuka mito na kusafirisha bidhaa kutoka upande moja kuenda mwingine wakati wa mvua kubwa kwa hivyo.

Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kujifunza mambo mapya haraka na kuwasiliana vizuri na watu pia napenda kutafutia suluisho la matatizo kufikiria njia tofauti za kufanya mambo. Nadhani kipawa hicho kimenisaidia katika masomo kazi na maisha kila siku Ningependa kuendelea kukikuza kwa kujifunza zaidi na.

Katika kijiji watu huwa wanashirikiana sana wakati mtu au familia inapo pata tatizo au jambo muhimu, kwa mfano mtu akifiwa, kuugua au kupata shidi ya kifedha majirani na ndugu hukusanyika na kutoa msaada kulingana na uwezo wao, pia wakati wa harusi au sherehe.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia tuvuti za habari na pia mtandaoni ya kijamii kwenye tuvuti zinazotumiwa sana kama tuko citizen digital nation Afrika na standard digital pia ninapopata habari kwenye wazapa au facebook ni vizuri kuangalia chanzo.

Nafikiria katika miaka ijayo kutakuwa na uhitaji mkubwa wa uhandisi utaalam wa teknolojia hafya, ujenzi na nishati kasababu mji inendelea kukua kazi zinazo usiana na miundombinu barabara nyumba na maji zinaitajika sana pia teknolojia na akili bandia vinaendelea kukua.

Mtu anayefanya jambo kwa mara ya kwanza ningemwambia asiogope kufanya makosa kila kitu huwa kigumu mwanzoni hivyo ni muhimu kuwa mvumilivu na kujifunza hatua kwa hatua pia ningemshauri aulize maswali pale ambapo haelewi na asikate tamaa kama jambo alitaenda vizuri.

Ninapo fanya kazi na timu huwa nawasikiliza wenzangu na kuheshimu mawazo yao pia napenda kugawana majukumu kulingana na uwezo wa kila mtu na kuwakikisha tunawasiliana vizuri. Hikiwa mtu anahitaji msaada huwa ninajaribu kumsaidia na nikikosea nikotari kusikiliza ushauri.

Kutoka nyumbani kwangu hadi soko la karibu si safari ndefu sana Kwanza kutoka nyumbani na kufuata barabara kuu kisha ninaendelea moja kwa moja hadi ninakofika kwenye eneo lenye maduka mingi Njiani huwa kuna watu wanaoenda kwenye shughuli zao magari na wafanyibiashara ikiwa sina haraka napenda kutembea kwa miguu.

Mafunzo niliyo fundisha na wazazi ambaye amebaki nami ni umuhimu waheshima uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii wazee walinifundisha kwamba si kila kitu maishani hupatikana haraka hivyo ni muhimu kuwa na subira na kutokata tamaa pia walinisisitiza kuheshimu watu kusaidia wengine.

Eneo la juu lenye baridi huwa na hali ya hewa tofauti na maeneo ya nchi mara nyingi kuna upepo mkali mawingu na joto la chini hasa asubui na usiku ninapenda maeneo kama hayo kwa sababu huwa na hewa safi mantali nzuri na utulivu kutembelea sehemu yenye baridi ni muhimu kuvaa nguo zakutosha.

Maneno hayo ni kama mvuvi, samaki, nyavu ndoano, mashua, ziwa, bahari, mto kuvuwa na samaki wa aina mbali mbali kwa mfano mvuvi hutumia nyavu au ndoano kuvuwa samaki. Uvuvi ni shughuli muhimu kwa watu wanawaishi karibu na maziwa, mito au bahari.

Watu wa kwetu hutumia facebook na mitandao mingine ya kijamii kuwasiliana na marafiki na familia kushiriki picha na habari na kujua mambo yanayo endelea pia hutumiwa kutafuta kazi kutangaza biashara na kujifanya kufunza vitu vipya mimi pia naona ni njia nzuri yakupata habari haraka.

Katika eneo langu, ufundi mbali mbali kama useremala, ushonaji, uwashi na uchomeleaji, mafundi utengeneza vitu kama samani, milango, madirisha na nguo na pia husaidia katika ujenzi wa nyumba. Napenda ufundi kwa sababu unahitaji ujuzi, ubunifu na uvumilivu, pia ni chanzo kizuri cha.

Ratiba yangu ya kila siku imebadilika sana ukilinganisha na nilipokuwa mtoto nilipokuwa mdogo muda mwingi ulikuwa wa kucheza, kwenda shule na kutumia muda na familia sasa nina majukumu mengi zaidi kama masomo kazi kupanga muda wa kushughulikia mambo yangu binafsi.

Wazee wetu hujiburudisha kwa njia rahisi na za kawaida wengi hupenda kukaa pamoja na kuzungumza kusimulia hadithi za zamani na kusikiliza radio wengine hutembelea ndugu na marafiki au kushiriki katika sherehe za kijamii pia kuna wale wanaopenda kuimba na kusikiliza mziki kwao burudani kubwa na kutumia pesa.

Ninapo hitaji kuenda zahanati kwanza hujianda na kuhakikisha ninakitambulisho na pesa ya huduma ikiwa ninaitajika ni kifika ujisajili na kuuliza tatizo ni inalo kwa muhudumu wa afya kisha na subiri kuchunguzwa na kupewa shauri au dawa kulingana na hali yangu ikiwa tatizo ni kubwa na zahanati iwezi kushugulikia.

Mboga za majani ni sehemu muhimu ya mlo kwa sababu zina virutubisho mbalimbali vinavyosaidia mwili. Napenda mboga kama sukuma wiki spinachi na kunde mara nyingi huzila pamoja na ugali, wali au maharagwe pia ni rahisi kupika na zinaweza kupatikana kwa urahisi hivyo ni chakula kizuri kwa matumizi ya kila siku.

Na kumbuka wakati mmoja nilibadilisha mawazo kuhusu jambo lililo kuwa nimeamua kufanya. Mwanzoni nilikuwa nimeamini kabisa kwamba uamuzi wangu ulikuwa sahihi, lakini baada ya kupata taarifa zaidi na kusikiliza ushauri wa watu wengine. Niliona kwamba kwa mtazamo tofauti niliamua kubadilisha uamuzi.

Kama ningemsimulia mtoto hadithi ningependa kuchagua hadithi yenye mafunzo na pia inayo burudisha kwa mfano ningemsimulia kuhusu sungura mwenye akili anaye ba kabiliana na changamoto kwa kutumia hekima badala ya nguvu ninge sisitiza kwamba kuwa mwaminifu kusaidia wengine na kutoka tama.

Watoto wetu hujifunza Kiswahili nyumbani kupitia mazungumzo wa kila siku na wazazi ndugu na majirani nyumbani huwasikia watu wa kizungumza Kiswahili na hivyo huanza kujifunza maneno na sentensi za ratibu shuleni hujifunza kupitia masomo kusoma vitabu kuandika na kufanya mazoezi.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Asaha asubui au jioni wakati nimechoka, maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili na kunifanya nijisikie vizuri. Wakati mwingine, kama hali ya hewa ni ya joto, napendelea maji ya kawaida au baridi kidogo. Kwa ujumla, napenda kuoga.

Jambo nililofanyiankazi kwa bidii ni masomo yangu, mwanzoni nilikuwa na mada ambazo zilikuwa ngumu kuelewa lakini nilijitahidi kusoma mara kwa mara kufanya mazoezi na kuuliza maswali nilipokwama, baada ya muda nilianza kuelewa vizuri na matokeo yangu yakaanza kuboreka. Hilo lilinifundisha kwamba mafanikio hayaji mara moja.

Ninapomwomba mtu msaada, huwa naanza kwa heshima, kwa mfano nasema, samahani, naomba, unisaidie kwa jambo fulani, tafadhali, kisha ninaeleza kwa kifupi msaada ninaohitaji, pia na humshukuru mtu baada ya kunisaidia, hata kama msaada huwa ni ndogo, naamini kutumia neno kama naomba, tafadhali na asante.

Sherehe ya familia ni wakati mzuri wa ndugu kukutana na kutumia muda pamoja mara nyingi tunapanga chakula mziki na shuguli za burudani kisha kila mtu husaidia kwa namna yake wakati wa sherehe tunazungumuza kucheka kula pamoja na kusimulia mambo yalio tokea wakati wa maisha yetu napenda sherehe za familia.

Kazi za kawaida ninazo fanya mara kwa mara ni kusoma kufanya kazi zangu kusafisha na kushugulikia mambo yangu binafsi kwa napanga siku yangu kwa kuanza na kazi muhimu zaidi kisha ninaendelea na majukumu mengine pia uweka mudu wa kupumuzika ili nisichoke sana nikijuwa nina kazi nyingi.